Mimi husoma habari mitandaoni kupitia vyombo mbalimbali vya kuaminika kama vile ya mashirika makubwa ya habari kama BBC, Afrika, kuna Al Jazeera. Mashirika haya yanajulikana kuwa kufanya uchunguzi wa kina na kutoa habari ambazo zimethibitishwa. Ya pili ninatumia ni mitandao ya kijamii kama X ya zamani iliyokuwa ikiitwa Twitter. Ni muhimu sana wakati unatafuta habari ambazo zinachomoza kwa haraka. Twitter hunisaidia sana. Ya tatu ninayotumia ni tovuti za serikali ninapotafuta taarifa kuhusu sera mpya, takwimu, matangazo mapya ya afya. Mimi huenda moja kwa moja kwenye tovuti rasmi za serikali au mashirika kama umoja wa mataifa. Kwa sababu kusoma habari zinazo kutoka vianzo tofauti kunanifundisha kuwa makini na jinsi ya kuchagua taarifa.

Sifa za kiongozi mzuri ni kama uwadilifu na uwaminifu. Kiongozi lazima awe mtu anaye simamia ukweli na madili hata wakati akuna mtu anaye mtazama. La pili, uwezo wa kusikiliza. Kiongozi mzuri anamasikio makubwa kuliko mdomo. Maoni ya mbali, kiongozi lazima awe na maono ya mbali. Kiongozi anapaswa kuwa na picha ya wapi anapo taka kufika na timu yake au yeye. Unyenyekevu, kiongozi lazima awe mnyenyekevu. Hatumi cheo chake kukandamiza wengine yuko tayari kabisa kukubali makosa yake na kujifunza kutoka kwa waliochini yake. Ujasiri wakufanya maamuzi katika nyakati ngumu wakati huu hutazama kwa kiongozi. Kiongozi mzuri asitishwe na dhoruba ana ujasiri wakufanya maamuzi magumu kwa maslai ya wengi.

Napenda kuenda kwenye sinema mara tatu hadi tano kwa mwezi. Nikienda huku huwa napata mazingira, matamu ya sauti, tukio, la kijami, kicheko, na hisia za pamoja. Huwa naenda mara nyingi zaidi pale, zinapotoka filamu ambazo nimezisubiri kwa muda mrefu. Hasa zile za mapigano au hadithi za kusisimua ambazo, zinanipa, zinahitaji kuonekana kwenye screen kubwa. Lazima niende, lazima nipo niwe hapo.

Asubuhi yangu haiendi sawa bila kikombe cha kahawa. Kama nilivyo kwambia mwanzo, ile harufu ya kahawa inatokota asubuhi diyo injini yangu inayo niwasha akili. Lakini upande wa chakula, mimi ni mtu wa vitu rahisi na vya asili. Mara mingi asubuhi yangu huwa hivi, mayai ya kuchemsha na mkate wa ngano, lazima pawe na matunda, uji wa mwafaka na mchanganyiko. Kwa sababu nafanya kazi ya nyumbani mara mingi lazima niwe na kuwa na mtandaoni kwa muda mrefu na jitahidi sana kuanza siku kwa kula vizuri ili ni sije ni mejikuta na kula ovyo ovyo mchana sababu ya njaa kali.

Napendelea habari za mitandaoni kwa ajili wa haraka. Hapa natumia simu kupitia mitandao kama vile X, BBC au kurasa za habari za Tanzania ili kupata matokeo ya mipira, mabadiliko ya hewa au habari za kidharura. Ni rahisi inapatikana kiganjani, inaniruhusu kusoma, maoni ya watu wengine, papo hapo.

Binadamu naona kuwa na imani na hali ya kiroho ni mambo muhimu sana. Yanao, mpa mtu amaani na mwelekeo katika maisha. Mimi najitahidi kuenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki. Kama kawaida ni siku ya mwisho ya wiki.

Muda ninaotumia na familia yangu ndio muda wa thamani zaidi kwangu. Kwa sababu, unanisaidia kuchaji battery zangu za kihisia na kunikumbusha mambo muhimu maishani. Tunapenda kufanya vitu kama kula pamoja, chakula cha jioni, matembezi ya jioni, siku ya sinema nyumbani kupika pamoja, kucheza mchezo ya bodi. Tunapenda kucheza mchezo wa bodi kama ludo, draft, au hata kadi. Familia ndiyo nanga yangu bila wao. Mafanikio ya kazi hayangekuwa na maana yoyote.

Baadhi ya programu hizi ni kama whatsapp hii ndio namba moja kuanzia makundi ya familia, marafiki, mawasiliano ya haraka ya kikazi. Nivigumu kupitisha saa mbili bila kuangalia kama ujumbe mpya. Nyingine kwa sababu nafanya kazi na watu wa mataifa mbalimbali. LinkedIn inanisaidia kujua nini kinaendelea kwenye ulimwengu, wa ajira, kusoma makala za wataalamu, pia kuona mafanikio ya marafiki zangu kikazi. Lingine ni Spotify, huwezi kunikuta ninafanya kazi au niko njiane bila kusikiza kitu iwe ni muziki wa kutuliza akili wakati wa kazi au podcast. Ninapokuwa kwenye matembezi jioni Spotify hua inanchazea kila kitu. App ya benki ama M-Pesa. Katika ulimwengu wa sasa kila kitu ni muamala. Kina nilipia umeme kununua bando au kutuma fedha kwa ndugu. Hizi apps zimerahisishamaisha kiasi kwamba sihitaji tena kubeba pochi kubwa. Google Maps hata kama unajua njia naitumia kuangalia foleni. Nihayo programu nayotumia kwa siku.

Ndiyo, napenda sana kukimbia. Kwangu mimi kukimbia sio tu mazoezi ya mwili. Bali ni aina fulani ya tiba kwa akili yangu. Kukimbia kuna changia katika maisha yangu kunisaidia kupata nidhamu ya mwili. Kupunguza msongo wa mawazo. Muda wa kutafakari. Na bado kukimbia inanipa uhusiano mzuri na mazingira. Sio kwamba nakimbia kwa kasi sana. Mimi ni mkimbiaji wa burudani tu. Lakini najihitaji kufanya hivyo angalau mara tatu kwa wiki ili kubaki na afya na akili timamu.

Ndiyo, kusoma maoni mtandaoni ni moja ya tabia zangu kuu, lakini naifanya kwa tahadhari kubwa sana. Maoni ya watu ni kama dirisha linalokuonyesha kile ambacho jamii inafikiria. Ingawa, wakati mwingine dirisha hilo linaweza kuwa na ukungu. Hivyo ndivyo naichukulia maoni ya mtandaoni kabla ya kununua kitu au kutumia huduma. Siwezi kununua kifaa kipya cha kielektroniki kwenda kwenye magawa, mgeni, au kupakua programu mpya ya simu bila kusoma maoni ya watu kihunisaidia sana inanisaidia kujifunza lugha ya mtaa na kuelewa mitazamo tofauti.

Ndio, napenda sana kucheza ngoma. Inanipa uunganisho na asili, mazoezi ya furaha, naweza kujieleza. Bado, hunipa umoja wa jamii. Mimili ni mtu ambaye kukiwa na ngoma ya asili na inachezwa. Siwezi kubaki nimekaa kwenye kiti. Lazima nitaingia uwanjani, nitingishe mabega kidogo, na kufuata mdundo wa ngoma hata kama nitakosea hatua.